Anapenda zaidi hali ya hewa yenye upepo mwanana na joto la wastani. Ile ambayo si baridi sana wala si joto kali. Hali ya hewa ya haina hii unifanya nijisikie mwenye utulivu, nikiwa na nguvu na kuweza kufanya shughuli zangu kwa urahisi bila uchovu au kero ya joto. Ninapenda sana siku ambazo kuna wingu jepesi angani na mwanga wa jua. Si mkali sana kwani hewa huwa tulivu na mazingira yanaonekana ya kupendeza. Wakati mwingine pia hufuraia mvua nyepesi, haswa inaponyesha tatatibu, kwani inaniletea hisia za ya utulivu na kunifanya nipate muda wa kutafakari na kupumzika. Kwa kifupi, hali ya hewa ninayoipenda ni ile inayotoa faraja, utulivu na kuniruhusu kufurahia shughuli za kila siku bila usumbufu.

Kumbukumbu nzuri niliyo nayo kutoka utotoni ni zile siku za likizo za shule nilipokuwa nikienda kijijini kumtembelea bibi na ndugu wa ukoo. Kulikuwa na utulivu wa asili, harufu ya udongo baada ya mvua na sauti za ndege zilizofanya sehemu ile ijisikie kama mahali pa amani kabisa. Tulikuwa tukicheza michezo ya nje pamoja na watoto wengine wa kijijini, kukimbiza mbuzi, kucheza rede na kukusanya matunda porini bila wasiwasi wowote na wa maisha ya mjini. Jioni tungekaa moja karibu na moto huku bibi akisimulia hadithi za jadi ambazo zilikuwa zikitufundisha maadili umoja na heshima kwa watu wakati huo nilijihisi kupendwa salama na huru kuwa mimi mwenyewe hiyo kumbukumbu imenifanya nidhamini familia urafiki wa kweli na uzuri wa maisha rahisi yasiyo na presha nyingi za sasa.